Mimi utumia simu yangu kwa kazi nyingi za kila siku ambazo ufanya maisha yangu kuwa raisi na enye mpangilio bora. Kwanza natumia simu kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia programu za mitandao ya kijamii kama whatsapp, messenger au telegram. Kupitia hivi naweza kwasiliana na marafiki, ndugu na watu wa kazi bila shida. Pili simu yangu ni chombo cha kufanya utafiti na kujifunza. Mara nyingi utumia Google, YouTube na tovuti nyingine kupata tarifa. Hii ina nisaidia kujifunza mambo mapia kufuatilia habari na kubaki nikiwa na ufamu wa dunia inavyo endelea. Tatu, natumia simu kuyifadhi kumbu kumbu kama picha, video na hati muimu. Kamera ya simu unisaidia kunasa matukio ya muimu na kuyaweka kwa ajili ya badaye. Pia simu ni kifa cha burudani na tazama video kusikiliza muziki na kucheza michezo midogo ili kupunguza msongo wa mawazo. Mwisho simu yangu ina nisaidia kupanga ratiba kupitia kalenda alama za ukumbusho na programu za kazi. Kwa jumla simu imekua nyenzo muhimu inayo changanya mawasiliano, elimu, burudani na kupanga maisha.

Mimi hupendelea kitanda chenye ugumu wa kati kuliko kile kigumu sana au laini sana. Kitanda chenye ugumu wa kati hunifanya nijiskie nikiwa na msaada wa mgongo bila kushinikizwa sana. Kitanda kigumu kupita kiasi mara nyingi hufanya mgongo na mabega kuumia, hasa wakati wa kulala ubavu na kusababisha kuamka nikiwa nimechoka au nimeinama. Kwa upande mwingine, kitanda laini kupita kiasi huchukua umbo la mwili na kusababisha mgongo kupinda bila mpangilio. Jambo ambalo linaweza kuongeza maumivu ya kiuno au shingo. Zaidi ya hayo, kitanda chenye ugumu wa wastani kinafaa kwa usingizi wa muda mrefu na kinaweza kusaidia kupumzika vizuri bada ya siku ndefu ya kazi au shuguli nyingine. Ninalipenda pia kwa sababu huendana vizuri na mito na magodoro ya kisasa ambayo yameboreshwa kwa ajili ya kuzuia joto kupita kiasi wakati wa usiku. Kwa jumla, napendelea kitanda chenye ugumu wa kati kwa sababu kinaunganisha starehe na afya ya mwili na kunisaidia kuamka nikiwa mchangamfu na tayari kuanza siku mpya.

Mboga ninazopenda kula nizile ambazo zinaladha tamu au laini na huwa rahisi kupika pamoja na vyakula vingine. Moja wapo ni karoti kwa sababu zina tamu za ya asili na zinaweza kuliwa mbichi, kuchemshwa, kukaangwa na hata kuwekwa kwenye saladi. Ninapenda pia brokoli na kauli flower kwa sababu huwa na muundo mzuri na huenda vizuri na nyama au wali. Mboga hizi pia zinavirutubisho vingi kama vitamini na madini muhimu kwa afya. Pia ninapenda mboga za majani kama mchicha na sukuma wiki. Mboga hizi zinaladha nye pesi na huiva haraka. Hivyo ni rahisi kutengeneza chakula cha haraka bila kupoteza muda mwingi. Mchicha hasa napenda kwa sababu huweza kuandaliwa kwanjia nyingi ikiwemo kukaangwa na kitunguu kuchemshwa na kuunganishwa na wali au ugali. Mboga kama kabichi pia napenda kwa sababu huongeza udhabiti wa chakula na hutengeneza sahani nzuri kwenye meza. Kwa ujumla napenda kula mboga ambazo zinaladha ya wastani, zinabeba virutubisho na hurahisisha mloku wa na afyabora.